Wakati wa jua jua kali, mimi kwangu hupenda kurima, kuchimba shamba, na pia napenda sana kufua. Wakati huo nafua nguo zire mzito, branket zire mzito, maana wakati huo wajua kari zitaweza kukauka, na pia ziweze kukauka vizuri, na pia wakati huo ndiyo mzuri, wa kuweza kuanda shamba, kuchimba shamba, kujitayarisha ndivyo wakati wa mvua niweze kupanda.

Kinywaji ambacho napenda sana kunywa asubuhi ni chai, chai ya maziwa. Na katika kuitayarisha huwa napenda kwanza nichemshe maziwa, maziwa ichemke kabisa. Ikishachemka niweze kuweka maji na halafu niongeze sukari na niongeze majani. Pia baada ya kuchemka niipe muda iendelee kuchemka kama dakika tano. Ndivyo nihakikishe ya kwamba majani imeweza kuiva na pia sukari imeweza kuiva. Baada ya kuiva wakati huo naichunga naiweka chini na wakati huo sasa napenda sana kuinywa kwa mkate Ama wakati mwingine pia nikipata kama nduma nakunywa nayo.

Yah kwa hakika mimi huwa natumia sana mitandao ya kijamii, haswa WhatsApp, na pia natumia sana Facebook, pia Telegram, pia TikTok, na pia natumia YouTube, na pia Instagram, nazitumia sana. Haswa natumia kuwasiliana na wengine, na pia wakati mwingine kupata kusoma habari mtadaoni kama vile Facebook, na pia katika TikTok, kuona mambo ambayo inaendelea. Na katika WhatsApp napenda sana kuweza kuwasiliana na wengine wengine wenye wako inje ya nchi na wasiliana na wao katika eneo lile na katika YouTube haswa napenda kuenda kutazama kama video, video vya injili ya kwa hakika. Hizo ndizo hivyo ndivyo haswa mimi hutumia mitandao ya kijami.

Kuhusu vile naona kuhusu tathmini za kazi, naona naendelea vyem, hata haswa siwezi sema, niko mahali ambapo nataka kuwa, ni kinapojiangaria, naweza sema nimesonga kutoka mahali nilianzia, lakini bado sijafika mahali ambapo nataka kuwa, kwa hivyo ninazidi kujikuza na kujiendelesha, Pia kusoma kwa wengine ndivyo nione jinsi ya kuwa mtu bora zaidi na pia niweze kuona ninafanya vile inapaswa kufanya katika kazi zangu na nifanye kwa kiwango cha juu zaidi.

Haa haswa kwangu, mimi hupenda sana kuenda madukani Asubuhi na pia jioni, asubuhi ndivyo niweze kununua kile ningetaka kuhusu siku, na pia jioni niwenunue kile ambacho naona ambacho sina nyumbani niweze kukileta na hiyo masaa kwangu huwa mazuri sana maana wakati huo ni nasikia niko sawa si wakati kuna jua sana, So, si wakati ambapo nitatokuwa na jasho sana, ni wakati ya mbapo pia, nimeweza kutazama kwa nyumba kile ambacho ninahitaji.

Mimi kwangu sipendi hadithi za ajabu Kuna ile ambayo niliona inajenga ndani ya mto ambayo itajenga jukwa la kuogopa ifanye moyo wako ukae na wasiwasi Hata mambo mengine itakuzuilia kuweza kuifanya na kwa sababu ya mambo yale nikaona si kunijenga inanijenga na kwa hivyo kutoka wakati huo mimi kwangu sipendi kamwe hadithi za hadithi za ajabu maana hazinijengi na hazinisaidii kusonga bebe.

Baada ya siku ndefu, mimi vile huwa napumzika ni kifika kwa nyumba ni taoga. Baada ya kuoga ni taenda ni pumzike kitandani na vile huwa napumzika ni tapumzika ni kisilikiza wimbo. Wimbo ambao ni wa injili na pia wakati mwingine nitakuwa nasikiliza injili ambazo nasikia zina nisaidia pia kutulia pia kuleta mawazo yangu jinsi ya kutafakari inapaswa vile inapaswa. Hivyo ndivyo mimi, wakati mwingi huwa na pumzika.

Nyama ile mimi huwa napenda zaidi ni nyama ya kuku na huwa napenda nyama ya kuku ikiwa imechemshwa na pia hata ya kukaanga, hata ile ya kuweka kwa mafuta yote nyama ya kuku mimi kwangu hunipendeza zaidi na haswa ikiwa ya kukaanga nikule na chapati Ama niikule na ugali Ama pia ni kule na mchele kwa ngu Nikikula hivyo nasikia imenipendeza na imekua ya dhamani sana kwangu.